Je, unapenda mvua. Ndiyo, ninapenda mvua. Mvua ninapenda hiyo mvua ya wastani. Sio mvua kubwa sana, kiasi kwamba inafanya mazingira ya nakuwa yana haribika. Mvua ambayo inakufanya upumzike, halafu pia inasaidia katika ukuaji wa mazao, inasaidia katika kulitaja hiyo ya ubaridi mdogo. Lakini pia ile mvua ambayo inapunguza joto ile mvua ambayo hayaharibu mazingira ndio ninayopenda.

Unashughulikia wateja vipi. Ninashughulikia katika uweledi mkubwa na ujuzi, lakini pia na ubunifu katika wateja. Kuwachangamisha wateja, kuwafurahisha, lakini pia kuwafanya waweze kurudi tena katika biashara ninayoifanya. Kwa maana nikifanya vile ndivo ninavyopata wateja wengi zaidi.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ninahitaji kuimarisha katika ujuzi wangu wacheti wa kidaktari kuongeza elimu zaidi. Hivyo ninahitaji kuwa na mawasiliano mazuri na wateja wangu ambao ni wagonjwa. Ninahitaji kuwa mtulivu sana wakati nafanya kazi yangu ili nifanye kwenye uweledi unaohitajika.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpila wa baseball. Ninapenda sana mpira wa baseball. Nilivokuwa nikishiriki wakati wa baseball ninapenda kushikilia mpila na kuangalia ni nani anahitaji nimpasie am. Timu za baseball kwa nchi yangu siyo timu kubwa kiasi kile kwamba zinalipwa, zinafahamika sana. Hivyo, nilikuwa nikicheza baseball shuleni tu. Ninachokumbuka sana kilichotokea cha ajabu ni kwamba siku moja wakati ninacheza rafiki yangu mmoja uyo akawa ananiambia nipasie nipasie nipasie katika mbili tatu za kumpasia mtu mmoja akanisikuma makusudi nikaanguka chini. Nilivoinuka watu wakwa wakicheka sana yaani nilijihisi wakati huo kama vile ni mtengwa fulani. Lakini walikuwa wanafurahi kwa sababu mimi nilikuwa siwezi kuanguka kirahisi eee, wakati huu nilikuwa nafikiri kama dunia, imenitenga ile siku bwana.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Kazi ninayoifanya ni kazi ya udaktari. Kwa simu yangu nimesoma msomo ya udaktari. Nilichagua hii kazi pale nilipokuwa nikishawishiwa na mjomba wangu. Ninakipenda zaidi kitu gani kwenye hii kazi. Kitu cha muhimu sana ni kuwafanya watu wajihisi na amani. Kitu ninachoki kumbuka kwenye hii kazi na changamoto ninazozipata ni pale ambapo unakutana na kesi ya ugonjwa ambayo huitambui au umeisahau kutoka na masomo yako. Na ningependa sana kubadilisha hicho kitu. Lakini pia ningependa kubadilisha jinsi watu wanavyoichukulia hii kazi.

Unapenda mikutano ya aina gani? Ninapenda sana mikutano ya kidini. Sehemu ambapo watu wa dini moja au dini mbalimbali wanakutana kwa ajili ya kumshukuru, kuabudu, kutukuza, kumheshimu mwenyezi Mungu.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Ili kazi iweze kuwa kazi bora, tunahitaji mawasiliano kwa ajili ya kusaidia vipaumbele kama kuongeza uweledi, kupunguza migongano, kuepusha matatizo madogo madogo ya kazini.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Ninapenda kusoma vitabu vya hadithi nzuri za kukupa motisha. Ninapendelea vitabu vya kunijenga. Fun rich dad and poor dad. Cha Kiingereza.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Utotoni ninakumbuka vitu vingi sana. Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka ya ututoni ni wakati ninacheza na marafiki zangu wa ututoni. Tulikuwa tukicheza mchezo mmojo unaoitwa kombolela ilikuwa ni michezo. Ninakumbuka pia kuna rafiki yangu nilikuwa naye anaitwa Eliassi, mwingine anaitwa Kevin. Kinachonifanya nikumbuke kitu maalumu kwenye michezo ya utotoni tulikuwa tuna furaha sana najihisi furaha kubwa isiyo na maelezo. Nikikumbuka hizo nikikumbuka hizo michazo ya utotoni.

Eleza hali ya hewa ya leo. Hali ya hewa leo ni mawingu na mvua nyepesi, najisikia baridi. Nimevaa sweta kwasababu ya hali ya hewa ya baridi. Napenda sana hali ya hewa ya namna hii lakini isiwe ya mda mrefu. Katika hali ya hewa ya namna hii ninatakiwa niende kulima.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako jinsi ya kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu ni rahisi sana kwa kutumia simu simu kubwa smartphones zenye akili kwa njia ya whatsapp, kwa njia ya telegram, kwa njia google meeting ambao watakuwa wakombali, na wa karibu nawasiliana kawaida wafanya kazi wenzangu na pigia simu ya mezani. Na pia kuonana.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Wakati wa mchana mara nyingi ninakula sana ugali na maharage, ugali na mboga mboga kama mchicha, matebele, majani ya maboga. Lakini pia mahali zingine ninapokuwa sina pesa ninakula ugali na chumvi au ugali na nyanya.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Hili niongeze uzalishaji wangu, ninahitaji kupambana sana. Usiku na mchana. Kupanga mipango mizuri zaidi, kufikiria vizuri zaidi, kuwa mjuzi, kuongeza utaalamu, kushauriwa pia na watu wakubwa kwenye uzalishaji huo naufanya.

Je, unagawanya taka zako? Ninagawanya taka zangu katika makundi yafuatayo; Taka hatarishi, taka zisizo hatarishi, na pia taka zenye uhatarishi mkubwa. Katika taka zangu, nimeweka viashiria vya hizo taka kuna kijani, kuna nyekundu na kuna nyeupe.

Je unapenda paka au mbwa binafsi yangu nampenda mbwa kwa sababu mbwa anakuwa ni mlinzi kwa nyumba yangu wakati wa usiku. Anakuwa ni msaidizi wangu mimi wakati natembea. Anakuwa ni mwerevu anapoelekezwa jambo la kufanya. Hivyo mbwa ni bora kwangu.